Ningependa kusema, asanti sana kwa swali hili, linauliza, unajifurahisha vipi wakati wa furaha. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa kujifurahisha wakati wa furaha ni muhimu ili kufanya maisha yako yawe ya maana na pia uwe na kumbu kumbu nzuri. Hizi ni njia mbali mbali ambazo mimi nazitumia kujifurahisha wakati wa furaha. Cha kwaza kabisa napenda kusherehekea kwa kushukuru kuchukua muda wako kusema asanti kwa mafanikio ambayo au jambo jema ambalo limetokea ni kitu cha maana sana kwa sababu shukurani inaongeza furaha moyoni Kitu cha pili ambacho mimi hufanya ili kujifurahisha wakati wa furaha. Ninashiriki na watu ambao nawapenda yaani wale watu ambao mimi nawapenda. Furaha huwa tamu zaidi wakati unashiriki na marafiki, familia. Yaani wale watu ambao wako karibu nawe sana. Ili iwe kutoka, kula pamoja, kupiga picha, au kucheka pamoja. Pia inafurahisha wakati una furaha. Cha tatu ninacho kifanya kujifurahisha ili. Cha tatu ninachokifanya kujifurahisha wakati wa furaha ni kufanya kitu ninachokipenda kama kusikiliza mziki, kucheza au kuimba, kufanya taalamu za filamu, kupiga picha, vipindi, burudani, kusoma vitabu, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kusoma vitabu sana. Kitu kingine ni kujizawadi, ni kitu cha muhimu sana wewe kibinafsi, kujizawadi, iwe zawadi ndogo kama chakula unachokipenda matembezi, sehemu nzuri, au kitu kidogo tu ambacho umekuwa ukitamani kukinunua. Naam kitu kingine ninacho kifanya ni kuandika kumbu kumbu na pia kusaidia wengine. Kushiriki katika kusaidia wengine inaongeza hisia nzuri zaidi moyoni mwako kwa sababu ukiketi tu hivu unakumbuka kuwa ulisaidia mtu fulani na inakufanya usikie furaha kwenye moyo wako. Naam hivo ndivo vitu ambavyo ninavyovifanya kujifurahisha wakati ambao nina furaha.